Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango kadri ninavyoweza. Nafanya hivyo kwa hiari, kwa moyo wa kushukuru na kusaidia wengine. Kutoa kanisani katika shuguli za jamii na wakati wa dharura inapowezekana. Siwezi kutoa kila mara kiwango kile kile, lakini najitahidi kuwa mwaminifu na mwenye uwajibikaji. Ninaamini sadaka ni njia ya kushiriki baraka nilizonazo na kutetea. Kureta mabadiliko chanya.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kushukuru mungu kushiriki kicheko na watu ninao wapenda na kupumzika napenda kusikiriza mziki, kuangaria kitu kinachonibuludisha au kutoka kutembea Pia hujitunza kwa kula vizuri na kujipa muda wa utulivu ili kudhamini mafanikio na baraka nilizo nazo bila presha.

Kazini, kazini ninashughulikia udhaifu wangu kwa kujitambua kwanza na kukubali kuwa nina maeneo ya kuboresha Huomba ushauri au msaada kutoka kwa wenzangu na wenzangu na wakubwa wangu ninapohitajika Pia najifunza kupitia mafunzo, kujisomea na kujipanga vizuri ili kupunguza makosa Najitahidi kutumia nguvu zangu kufidia udhaifu wangu na kuchukua maoni ya wengine kwa mtazamo chanya.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri na kueka kipaumbele Natenga muda wakazi na muda wa familia, mapumziko na kujitunza Najitahidi kubombea, kutobeba kazi hadi nyumbani isipokuwa, inapobidi Pia hujifunza kusema apana pale kazi, inapozidi uwezo wangu.

Ninaboresha, ninaboresha michakato ya kazi kwa kudhamini, jia ninazozitumia na kubaini mchangamoto nizi zilizopo kutafuta jinsi rahisi na bora zaidi ya za kufanya kazi ikiwemo kutumia teknolojia na zana zinazofaa Pia husikiliza maoni ya wenzangu na kushirikiana nao kubuni maboresha.

Nimewai kusafiri kuenda zanzibar ambako ni mahali pazuri sana. Nilifurahia fukwe zenye mchanga mweupe maji ya bahari yenye rangi ya bruu na upepo mwanana. Pia nilivutiwa na historia ya Stone Town, vyakula vya asiri na ukarimu wa watu wake. Safari hiyo ilinipa uturivu wa akili na kunifanya ni dhamini viuzuri wa mazingira ya asiri.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha na kunifanya nijisikie huru kujaribu mapishi yangu. Napenda kuandaa chakula nyumbani kwa sababu ninaweza kuthibiti ubora na ladha. Pia kupika hunisaidia kupumzika na kuonyeshe upendo kwa familia au marafiki. Ingawa mimi si mpishi wa kitaalamu najifunza taratibu na hufurahia kile kila ninapofanikwa kuandaa chakula kitamu.

Mimi napenda kunywa chai baridi yenye ladha ya tangawizi Napenda kwa sababu ni rahisi kunywa na inafaa wakati wa joto. Pia hunipa nguvu kidogo na kunifanya nijisikie vizuri. Lemonade hutoa ladha tamu na chumvi kidogo ya asidi ya limau ambayo hunifanya nihisi kupumzika chai baridi ya tangawizi haina sukari nyingi lakini inachangamsha mwili na akili.

Mimi napenda kusheherekea mafanikio ya timu kwa njia ya fu furaha na mshikamano Kwanza tunapokuwa pamoja tunapongeza kila mshiriki kwa jitihada zake tukionyesha shukrani na heshima kwa kazi yao Pia mara nyingi tunafanya sherehe ndogo kama chakula pamoja au kunywa kinywaji baridi Jambo rinaro ongoza mshikamano kwa wakifu wakikundi Napenda pia kushiriki manene maneno ya motisha ili kuendelea kuhamasisha timu kufanikisha marengo zaidi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa muda. Naweza kununua bidhaa bila kutoka nyumbani na kulinganisha bei kwa urahisi Pia napenda kwa sababu kuna chaguo nyingi na mara nyingi hupata offer mzuri. Hata hivyo, huwa makini kuhakikisha ninanunua kutoka kwa wauzaji wanaoaminika ili kuepuka matatizo.

Siku za mvua, napenda kuwa nyumbani nikifanya shuguri tulivu. Mala nyingi husoma vitabu au kuangalia firamu, jambo rinalofanya nipumzike na kufurahia muda wangu. Pia napenda kupika na au kujaribu vinywaji baridi na joto. Kwani mvua una hali nzuri ya kuoja, ladha mpya. Wakati mwingine, nashirikiana na familia na marafiki kucheka kuzungumza au kucheza michezo ya ndani.

Napenda zaidi kusimama lakini pia ninaelewa umuhimu kusimamiwa kusimama hunipa nafasi kuwajibika, kufanya maamuzi na kuonyesha uwezo wangu hata hivyo kusimamiwa hunisaidia kujifunza, kupata mwongozo na kuboresha maeneo ambayo bado nahitaji kukuza Kwangu mimi kinachofanya kazi vizuri ni mchanganyiko wa vyote viwili ambapo nina uhuru wa kufanya kazi zangu lakini pia napata msaada na ushauri unapohitajika.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, video za kwa burudani na kupumzika michezo hunisaidia kupunguza mawazo baada ya siku yenye, shughuli mingi na kunipa kufuraha Napenda hasa michezo inahitaji kufikiri, kupanga mikakati ya kushirikiana na wengine Pia hunipa nafasi ya kujifunza uvumilivu na kufanya maamuzi ya haraka.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na hadithi. Napenda sababu kunisababisha, nifikirie nijifunze mambo mapya na pia kuingia kwenye hadithi zinazonifanya nisafiri kifikra mahali mbali. Pia hii shughuli hunipa utulivu na furaha wakati nipo peke yangu. Na mara nyingine napenda kushirikisha mawazo, niliyowapata na marafiki au familia.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kupika vyakula vya kisanaa na vya kimataifa Napenda kwa sababu hunipa fursa ya kujaribu ladha mpya, kuunda chakula kilicho na mtindo na kushirikisha familia na marafiki Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kuongoza au usimamizi wa miradi kwani ungeweza kunisaidia kupanga vizuri, kufanya maamuzi sahihi na kushirikiana na watu kwa ufanisi zaidi.

Tabia inayo nichukiza zaidi ni ubinafsi na kuto kuheshimu wengine. Napenda watu wanapokuwa wakitambua mahitaji na hisia za wengine. Hivyo wakati mtu wanajali zaidi masilahi yake binafsi bila kuzingatia wengine. Unisababisha kuchukizwa kidogo. Pia tabia kuchelewa mara kwa mara bila sababu inanisumbua kwani inaharibu mipango na inafanya watu wengine wa subiri.

Mimi ujitunza kwa kufanya mambo kadhaa ya nayoni saidia kimaisha na kia afya Kwanza nakikisha ninararavya kutosha kila siku ili mwili na akili zishaye nguvu Pili napendelea kuravya kuravya nye lishena kunywa maji ya kutosha ili kuboresha afya yangu Pia ninajifunza kwa kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya michezo ya mwili jambo linaloongeza nguvu na udhabiti.

Mimi huifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu vizuri na kueka akiba kila mwezi. Kwanza, napanga bajeti nikigawanya kati ya mahitaji ya lazima, burudani na akiba. Kila mwezi napendelea kueka sehemu ya pesa yangu kwenye akaunti ya akiba au kwenye mfuko maalumu ili kuhakikisha siitumii yote mara moja.

Mimi napendelea hari ya baridi kuriko joto. Baridi hunipa faraja husababisha nishike vazi vizuri na kunifanya nijisikie macho na makini zaidi. Pia napenda kufanya shuguri za ndani au za nje wakati wa baridi. Kama kusoma kitabu, kutembea kwa utulivu bila joto kushugurikia mwili.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika. Ingawa zote ni muimu kwangu. Kusoma kuna nifundisha mambo mapya, kuna panua ufahamu wangu na kunipa na fasi ya kuingia kwenye hadithi ya mawazo ya wengine. Hii unifanya ni jisikie kushawishi kushawishiwa na kufurahia akili. Kuandika pia napenda hasa kuandika mawazo yangu ya au kumbukumbu lakini mara nyingini zaidi ya kazi kuliko burudani.

Ndiyo, nimewahi kulima hasa wakati wa likizo au kusaidia familia shambani. Nijifunza kupanda mbegu, kulima na kumwagilia mimea, na pia jinsi ya kuhifadhi mazao baada ya kuvunwa. Shughuli hii ilinifundisha uvumilivu, bidii na umuhimu wa kushirikiana na wengine ili kupata matokeo mazuri.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku hata kwa mda mu fupi Zoea hili limenisaidia kuongeza maarifa yangu kuelewa mambo mapia na kuboresha fikra zangu Pia kusoma kila siku kuna nifanya nione maendeleo yangu hatua kwa hatua na kunipa ni dhamu ya kuendelea kujifunza Zoea hili pia inafanya nijisikie utulivu na furaha kwani mara nyingi na kuwa pekee yangu ni kifurahia hidithi au mafunzo mapia.

Filamu ninayoipenda ni ile yenye mchanganyiko wa hadithi nzuri, burudani na mafunzo Napenda filamu zinazoongeza, hisia, zinazopendeza macho na zinazonifundisha madili au mambo mapya Mara nyingi napenda filamu za adventure au za familia kwani hunifundisha mshikamano, urafiki na ujasiri.

Ninapendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu, yenye mpangilio na yenye mshikamano kati ya wafanyikazi. Mazingira kama haya ufanya niwe makini nifikirie vizuri na kutoa matokeo bora. Pia napenda pale, watu wanaposhirikiana kwa heshima na kusaidiana kwani inafanya kazi kwa rahisi na yenye furaha.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema kuliko kukesha usiku. Napenda kuamuka asubuhi kwa sababu akili yangu watulivu na kuwa na nguvu nyingi za kuanza siku. Asubuhi hunipa nafasi ya kupanga shughuli zangu, vizuri na kufanya mambo muhimu kabla kelele za siku kuanza. Pia kuamuka mapema unisaidia kuwa na nidhamu na muda wa kujitunza.

Ndio, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ilikua uzoefu wa kuvutia na wakusisimua, hasa wakati wakupaa na kutua. Nilifurahia kuona manthari kutoka juu na kuhisi utulivu nikiwa angani. Kusafiri kwa ndegi kulinifundisha uvumilifu na kufuata taratibu kama ukaguzi wa usalama na muda wa kusubiri.

Mimi ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana mahitaji na maendeleo ya kiteknolojia Kwa mfano programu na mfumo wa kompyuta huwa nanasasisha mara kwa mara ilikuwa kuhakikisha vinafanya kazi vizuri salama na vinaboresha ufanisi wangu vifaa vikubwa kama simu au kompyuta hupatiwa maboresho ama kubadilishwa pale vinapokuwa havifanyi kazi kwa ufanisi au vikiwa na teknolojia mpya.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye napenda ni Michael Jordan Alijulikana kwa ujasiri wake umakini wa hali ya juu na uwezo wa kushinda michezo yenye changamoto kubwa Jordan alikuwa na mbinu nzuri ya kupiga pointi kuruka kwa ufanisi na kuongeza kuongoza timu yake kwa mshikamano mkubwa.

Mimi huoga mara moja kwa siku. Kawaida ya asubuhi ili kuanza siku safi na yenye nguvu. Kuoga kuna nisaidia kuondoa uchovu wa usingizi, kunifanya nijisikie safi na kunaboresha afya ya ngozi na mwili. Wakati mwingine napohitaji, napohitaji au baada ya kufanya shughuli za mwili. Naweza kuoga tena lakini kwa kawaida mara moja inatosha.

Kutoka dirisha ni mwangu, napenda kuona mandhari ya siri na shuguli za watu karibu. Mara nyingi ni naona miti kipinda, dogo kwa upepo, maua ya na yachanua, na wanyama wa dogo kama ndege au paka wakicheza. Pia napenda kuona watoto wakicheza nje na watu wakitembea au kufanya kazi yao ya kila siku.

Mimi huchukua hatua ndogo lakini muhimu kulinda mazingira kila siku. Kwanza ninajitahidi kutunza taka kwa kuzitenga kuchakata zinazoweza kurejelewa au na kupunguza zile zisizohitajika Pia ninahifadhi maji na umeme kwa kutumia kwa uangalifu kama kuzima taa saa zisizohitajika na kuzima bomba lililoachiliwa likimwagika.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi ujaribu kwanza kubaki tulivu na kusikiriza kwa makini upande mwingine Napenda kuelewa sababu ya mgogoro bad badara ya kuarakisha majibu au kuchukia Kisha ninaeleza hisia zangu kwa eshima na kwa ma neno ya sio ya kumkosea mtu eshima Mara nyingine na shauliana na mtu huyo ilikupata suruishora pamoja, rahaki na denyemshika maa.

Ndiyo, nimiwai kununuwa tiketi za Tukio Mara kadha. Mara nyingi uwa ni kwa tamasha, michezo au firamu. Napenda kununuwa mapema ili kuhakikisha nafasi yangu na pia kupata bei mzuri. Ninapanga ununuzi huo kwa umakini, nikizingatia muda, mahali na gharama ili kuepuka wasiwasi wa muisho.

Chumba ninachokipenda zaidi, nyumbani ni chumba changu cha kulala kwa sababu hunipa utulivu na faraja. Dani yake kuna mpangirio na upenda, rangi turivu na vitu vina vyo nifanya nijisikie chumba nyumbani. Napenda kuwa na kitanda safi, dawati la kusomea na dirisha, linaloingiza mwanga wa asiri.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa mpangilio na utaratibu unaofaa Kwanza nakusanya taarifa zote muhimu na kuhakikisha ni sahihi na kamili Kisha ninaweka muundo mzuri kama utangulizi unaoelezea lengo la ripoti Kisha sehemu ya maelezo ya kina na hatimaye hitimisho au mapendekezo.

Mimi hutumia wi-fi mara nyingi zaidi kuliko data ya simu, hasa kwa shughuli kama kuangalia habari, kusoma, au kufanya kazi mtandaoni, wi-fi hunipa muunganisho dhabiti na wa haraka, hivyo kunarahisisha kazi bila usumbufu wa kupungua kwa signal Hata hivyo wakati sijapatikana na wi-fi napendea kutumia data ya simu kama chaguo mbadala.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuifadhi kumbukumbu na kuona uzuri wa vitu vinavyonizunguka Napenda kupiga picha za asili, marafiki na matukio maalumu kwani hufanya nikumbuke nyakati za furaha kupiga picha pia ni hunifanya niwe makini zaidi na maelezo ndogo kama mwanga rangi na mandhari.

Wakati wa baridi kali, mimi hujaribu kujilinda na kufanya mambo, ninayafanya niwe na joto na utulivu. Napenda kuvaa moto kama koti, skafu na grafu na pia kuangalia chumba changu kikiwa na joto. Mara nyingine napenda kunywa kinywaji cha joto kama chai na au kikaa kikao. Huku ni kisoma vitabu au kusikiliza mziki.

Asubuhi napenda kunywa chai ya joto au kahawa kidogo. Chai uniamsha pole pole, unipa nguvu na kuanza siku vizuri, huku kahawa ikinipa chachu kidogo cha umakini. Wakati mwingine napenda pia kunywa majisafi, maramoja asubuhi ili kuamisha mwili na kusaidia mfumo wa mengenyo wa chakula.

Kira jioni kabla ya kurara, mimi hujipanga na kufanya mambo madogo yanayonisaidia kupumzika na kuwa tayari kwa usingizi Kwanza, napenda kuoga au kuosha uso kushika utunzaji wa mwili Kisha, mara nyingi husoma kitabu au kusoma habari fupi ili akili ipumzike baada ya siku yenye shuguri nyingi.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu unisaidia kuelewa maisha ya zamani na jinsi ya livyoa dhiri dunia ya leo. Historia hunifundisha maamuzi ya na yaliofanywa mafanikio na makosa ya binadamu na kunipa mafunzo ya kuepuka makosa hayo si kuzijazo.

Kitabu ni nachokipenda ni kile chenye mchanganyiko wa hadithi nzuri, mafunzo na ucheshi mdogo. Napenda kusoma kitabu kinachoniachia, kufikili, kunifundisha mambo mapya na kuniitia hisia za furaha au mshikamano. Mara nyingi ni kitabu cha hadithi za familia, urafiki au adventure kwani hunifundisha ujasiri, mshikamano na dhamani za maisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana na kufanya shughuli za pamoja Mara nyingi tunakula chakula pamoja, kuzungumza kuhusu, siku zetu na kucheka Pia napenda kutazama filamu, kutembea au kufanya shughuli ndogo za nyumbani pamoja muda huo hunipa furaha, utulivu na kunifanya nijisikia kupendwa.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki. Ilikuwa uzoefu wakusisimua na wafuraha kubwa. Hasa, niliposhuhudia wapenzi wa mziki wakicheka kuimba na kuungana na wapenzi wengine wa mziki. Nilifurahia sauti, mwanga na mantari ya tamasha na pia jinsi burudani ilivyoongeza hisia za mshikamano na furaha.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi sababu ni kwamba habari mtandaoni zinakuwa za haraka, rahisi kufikia na zinaeza kusasishwa maramoja Pia ninaweza kuchagua mada, ninayopendelea na kuringanisha vyanzo tofauti ili kupata taarifa sahihi.

Narinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa zinazo shiriki Situmii nenosiri moja kwa akaunti zote na ubadirisha manenosiri mara kwa mara Pia utumia mpangirio wa faraga kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti nani anaeza kuona na taarifa zangu Huepuka kubovya viungo vizivyoaminika na kuwa makini na potumia wifi ya uma.

Ndiyo, napenda kusikiriza redio mara kwa mara. Redio hunipa abari, burudani na mziki kwa urahisi bila kuhitaji kuangalia skrini. Napenda vipindi vya asubuhi au jioni vinavyojadiri maswara ya kijamii, mziki na habari za kila siku. Pia kusikiriza redio hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii na matukio yanayoendelea.

Ningependa kutembelea mji wa Parisi Ufaransa. Nimevutiwa na uzuri wake, historia yake na utamaduni wake wa kipekee. Ngependa kuona vivutio maarufu kama mnara wa Eiffle, makumbusho na mitaa ya kihistoria. Pia ningependa kuonja vyakura vyao na kujifunza zaidi kuhusu sana na mitindo yao ya kimaisha.

Mimi ni mwanafunzi ambaye ninaelekeza nguvu zangu zaidi katika masomo yangu Napenda kujifunza kwa bidii Asa somo la sayansi na hisabati kwani ninachangia kuelewa dunia vizuri Kila siku ninajita ninajitahidi kumaliza kazi zangu za shure kwa wakati na kwa ubora.

Ndiyo, mimi napenda kuogelea kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kupumzika mwili na akili nikiwa majini nahisi utulivu na uhuru mkubwa sana kuogelea hunisaidia kuboresha afya yangu, nguvu za mwili na uwezo wa kupumua vizuri Pia ni njia nzuri ya kutumia muda wangu kwa mapumziko kwa manufaa.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba sababu kubwa ni kwamba unapita katika kipindi cha rikizo furaha na maadhimisho mbalimbali ari ya hewa mara nyingi ni ya kupendeza na watu wanakuwa na wakati wa kushirikiana na familia na marafiki Disemba pia hunipa nafasi ya kutafakari kuhusu mwaka uliopita na kupanga marengo mapya.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na kuku. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni mtamu. Unashibisha na unipa nguvu za mwili. Kuku ikiandaliwa vizuri huwa na radha nzuri sana. Hasa ukiwa na viungo vya asili. Wali pia ni rahisi kura na huenda vizuri na mboga au supu.

Somo la sayansi ni narolipenda zaidi ni kemia. Napenda kemia kwa sababu uni fundisha jinsi vitu mbali bali vina vyofanya kazi na kuingiria na katika maisha ya kila siku. Kupitia marajari bio na uchambuzi ni naenza kuwa na matokeo ya mchanganyiko wa kemikali na kuerewa kanuni za asiri.

Sera ya kampuni nayoiona muhimu ni ile inayahakikisha uwazi na uadilifu katika kila shughuli. Sera hii inahimiza kila mfanyikazi kufanya kazi kwa uwajibikaji, kuzingatia sheria na kanuni za kampuni na kushirikiana na kwa heshima na wenzake. Pia uwazi husaidia kuwepuka migogo, migongano na kudumisha imani kati ya wafanyikazi na usimamizi.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hii ni shuguri ina yonipa changamoto na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na kujiamini. Kupanda milima unisaidia kuboresha hafya ya mwili na kunipa na fasi ya kufraia mandhari ya asiri. Nikiwa milimani, upata uturivu wa akili na muda wa kutafakari maisha.

Mtu aliye nifundisha jambo umuhimu zaidi ni mzazi wangu. Menifundisha umuhimu wa nidhamu, kujitahidi na kudhubutu, kujaribu mambo mapya bila kugopa kushindwa. Kupitia mafunzo yake ni mejifunza jinsi ya kupanga muda vizuri, kushirikiana na wengine kwa heshima na kudhamini ukarimu. Pia amenifundisha kuwa na moyo wa huruma na kusaidia wengine pare wanapoitaji. Jamba ambaro rimeimarisha tabia yangu ya kijamii.

Kuanza mradi mpya wa kazi kunahitaji mpangilio makini na hatua zinazofafanuliwa Kwanza huanza kwa kufafanua lengo kuu la mradi Pili huanda mpango wa utekelezaji unaojumuisha kazi ndogo ndogo ndogo muda wa kila hatua na rasimali zinazohitajika Tatu huchambua hatari zinazoweza kutokea na kuanda mbinu za kukabilia na nazo nne huunda timu au kugawa majukumu kwa kila mshiriki wa mradi Mwisho huanza utekerezaji huku kufuatilia maendeleo kwa karibu na kufanya marekebisho pale inapohitajikana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya usimamizi wa mda na nidhamu kazini Mafunzo haya yamenifudisha kupanga majukumu kwa ufanisi kuweka vipa umbele na kushughulikia changamoto bila kuchelewa Pia mafunzo ya wamawasiliano ya menisaidia kushirikia na vizuri na wenzangu kueleza mawazo kwa uwazi na kusikiriza maoni ya wengine.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa na masoko ya karibu maduka makubwa hunipa urahisi wa kupata bidhaa nyingi mahali pamoja na kwa ubora unaonaminika masoko ya karibu napenda kwa sababu bidhaa huwa safi asa vyakura na bei huwa nafuu zaidi pia napenda kununua katika maeneo niliyo yazoea kwa sababu huduma huwa nzuri na nelewa vizuri bei na ubora wa bidhaa.

Mimi ufanya wa mazoezi ya mwili angalau maratatu adi nne kwa wiki Napenderea mchanganyiko wa mazoezi kama vire kukimbia kufanya mafunzo ya nguvu na kupanda milima wakatu wa mapumziko mazoezi ya haya unisadia kuboresha afya ya mwili kuongeza nguvu na uvumilivu na pia kunisadia kuthibiti msongo kwa mawazo.

Mimi napendelea suruali zaidi kuliko sketi. Sababu kubwa ni urahisi na faraja unayotoa suruali wakati wa kushughulika kila siku. Suruali hunipea huruwa kuwania, kucheza na kufanya kazi bila kizuizi. Jambo ambalo sketi mara nyingi huweza kuwa changamoto. Pia suruali ni rahisi kuhamisha na viatu au mavaazi mengine tofauti na inafaa katika mazingira mbali mbali.

Kira asubuhi ninapoamuka kwanza huamuka kwa utulivu na kusari au kutafakari kidogo ilikuanza siku kwa akiri safi Baada yake huenda bafuni kusafisha meno kuoga na kujiandaa kwa siku Kisha huchagua nguo zinazofaa na kula kifungua kinywa cha afya mara nyingi chenye proteini na vitamini.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa kwa kipindi fulani. Nilianza na msingi na misingi ya mziki kama vile kuthibiti mkono, kujua mizizi ya noti na kupiga nyimbo rahisi. Mafunzo haya yalinifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kushirikiana na muziki kwa umakini. Ingawa siwezi kusema nimebombea kabisa. Kujifunza gitaa kunanifanya nijisikia furaha na hutoa na hutoa jia nzuri ya kuondoa msongo wa mawanzo.

Napenda kununua nguo na vitabu zaidi. Nguo husaidia kuboresha mtazamo wangu na kunifanya nijisikie vizuri siku za kawaida au mahali pa kazi. Napendelea nguo zenye rangi nzuri ubora mzuri na zinazofaa hali ya hewa. Vitabu ni pendekezo langu la pili kwa sababu hunipanua ujuzi na kunipa burudani kwa kusoma hadithi. Kujifunza mambo mapya na kuchochea fikra zangu.

Ninajihisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu sana kwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma Zinaniwezesha kuona nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha Wakati mwingine zinaeza kuwa chungu kidogo Hasa kama sipati matokeo ninayotarajia lakini mara zote zinasaidia kujua ni hatua gani nifanye ili niwe bora zaidi.

Rangi yangu ya kupendezwa ni buluu Napenda buluu kwa sababu inanifanya nijisikia utulivu na amani kama vile kuona anga safi ya ubahari. Pia buluu inanikumbusha utulivu wa akili na msaada wa kuzingatia mambo kwa uwazi. Wakati mwingine napenda mchanganyiko wa buluu na rangi nyingine laini kwa sababu huchangia hisia za furaha na mtazamo mzuri.

Timu ninayopenda ya mpira wa mguu ni Barcelona. Nimeipenda timu hii kwa muda mrefu sana kwa sababu ya mtindo wao wa uchezaji wa kupendeza. Hasa kumiliki mpira na kushambulia kwa akili. Barcelona imenifundisha kudhamini kazi ya pamoja na nidhamu uwanjani. Wachazaji waliowahi kuchezea ni kama Lionel Messi. Walifanya nipende zaidi kwa vipaji na unyenyekevu wao.

Ndio, ninapenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunifanya nijisikie nipo huru na kujiamini. Hasa, ninapokuwa nje au kwenye jua kali. Pia hunisaidia kulinda kichwa changu dhidi ya joto na wakati mwingine baridi. Zaidi ya hapo, kofia ni sehemu ya mtindo wangu wa mavazi kwa sababu unanifanya nionekane nadhifu na wa kipekee.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na samaki wa kukaanga. Napenda kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu na kilicho rahisi lakini kitamu sana. Ugali huendana vizuri na aina nyingi za mboga na nyama na samaki wa kukaanga inanipa ladha ya kipekee ya chumvi na mafuta kidogo ya kupika.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na hunipa nguvu mara moja. Pia ni tunda linalopatikana kwa urahisi na linafaa kwa wakati wowote kama kiamshakinywa au vitafunwa kati ya milo. Ndizi pia hunifanya nijiskie vizuri na huchangia afya nzuri kwa sababu lina vitamini na madini muhimu.

Ndio, napenda sana kuchora na kupaka rangi Hii ni shuguri inayonifanya nijisikie huru na kuburudika Huku nikionyesha ubunifu wangu Napenda kujaribu mchanganyiko wa rangi tofauti na kuunda michoro inayowakisi, hisia zangu au mawazo yangu Wakati mwingine huchukua mda nikiwa na cheza na rangi lakini unisaidia kupumzika akiri ili kujenga uvumirivu.

Chakula ninachopenda zaidi ni pirawe ya nyama. Napenda pirawe kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa viungo vinavyotoa harufu nzuri na ladha tamu sana. Pia kila kipande cha nyama kimepikwa vizuri, huku mchanganyiko wa wali na viungo, ukinipa hisia za ya kuridhika kila mara. Chakula hiki kina nikumbusha sherehe za familia na wakati mzuri pamoja na marafiki. Zaburi narawaongeza thamani yangu yake kwangu.

Mimi kawaida ninatumia takriban masaa mbiri hadi tatu kila siku mtandaoni Ninatumia muda huu kusoma habari, kuangaria mitandao ya kijamii na kufanya utafiti au kujifunza mambo mapya Pia muda furani huenda unatumika kwa burudani kama kuangaria video ama kusikiriza mziki.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Hii inanisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kuingia kwenye simu yangu bila ruhusa. Pia ni rahisi na haraka kuliko kuandika habari ya siri kila wakati. Mfumo huu hunipatia amani ya akili kwa sababu najua simu yangu iko salama hata nikipoteza au kudanganywa.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate wa white bread. Napenda kwa sababu ni laini, rahisi kumeza na una latha nyepesi inayofaa na aina nyingi za chakula kama kisisiagi, jamu au nyama. Pia napenda mkate huu kwa sababu unaweza kutumika kwa kiamshakinywa, sandwitch, au hata, kitafunwa kati ya mlo.

Maana nyingi wikendi napenda kupumzika na kufraia muda wa bure Waanzia kwa kulala kidogo zaidi na kisha kufanya shughuli za nyumbani kama kusoma kusikiliza mziki au kutazama filamu Pia huenda nikakutana na familia au marafiki kwa chakula au shughuli za kijamii Wakati mwingine hupita muda nikitembea nje au kufanya mazoezi madogo ili kuboresha afya na kuondoa msongo wa kazi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakuoa vipya. Unipa fursa ya kugundua radhi tofauti na tamanduni mbarimbari. Ingawa wakati mwingine wa mwangarifu asa kama chakura kina viongo ni sivyo vizoea. Bado napenda kuthubutu kuonja. Kujaribu vyakura vipia uniongezea uzoefu na kunifanya nifraie zaidi chakura kwa ujumra.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, mchezo huu hunipa burudani na hunisaidia kufikiria kwa umakini na mikakati Napenda zaidi michezo inayohusisha ushirikiano na ushindani wa kirafiki kwa sababu huleta furaha na vicheko Pia ni njia nzuri ya kutumia muda na familia, au marafiki bila kutumia simu au mtandao ya kijamii.

Ningependa kujifunza jinsi ya kupika vyakura, vyakitaaramu, vyakimataifa Napenda chakura na mpishi na mapishi na kujua binu mpya kuna nipa fulsa ya kujaribu ratha tofauti na kuunda chakura bora nyumbani Pia ningependa kujifunza ujuzi huu kwa sababu unaweza kunisaidia kuandaa milo yenye afya na yenye mvuto kwa familia na marafiki Zaidi, kujifunza kupika kuna leta ubunifu na furaha Kwani kira mara unapojaribu binu mpya unapata matokeo tofauti ya kipekee.

Ndio, napenda sana kwenda pwani, pwani unipa na fasi ya kupumzika, kufurahia upepo safi na kushuhudia mawimbi ya bahari yanayo gusa mwamba na mchanga Napenda kutembea kando ya maji, kuchimba mchanga au kuangalia machweo kwani kuna reta, uturivu na furaha isio ya kawaida Pia ni wakati mzuri wa kushirikiana na familia au marafiki, kucheza michezo ya maji na kufurahia chakura cha pwani kama samaki na kamba.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni rayonen mesi napenda kwa sababu ni mchezaji hodari sana mwenye binu za kipekee na anayefanya mchezo kuwa wa kuvutia kira anapokuwa uwanjani. Binu zake za kuthibiti mpira, kupiga pasi sahihi na kufunga mabao kwa usahihi ufanya nifuraie kuangaria mechi. Pia ninamdhamini kwa unyenyekevu wake na jinsi anavyo shirikiana na wachezaji wenzake. Jambo linalonionyesha nidhamu na heshima.

Nafenda zaidi kutazama michezo, ingawa wakati mwingine pia ufraia kucheza kutazama michezo unipa burudani kubwa, hasa ninapoangalia mpira wa mguu kwa sababu Napenda kufuatiria mbinu, ushindani na namna timu inavyocheza Pia unipa nafasi ya kupumzika na kufraia michezo bila kuchoka sana Hata hivyo, kucheza kuna nisaidia kufanya mazoezi na kujisikia mwenye nguvu Hasa ninapo, cheza kwa ajiri ya kujiburudisha na marafiki.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara kadhaa napenda yoga kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuthibiti msongo wa mawazo na kuongeza utulivu wa akili na mwili. Mazoezi haya hunifudisha kudumisha usawa wa mwili, kuboresha mkao na kuongeza nguvu za misuri kwa taratibu. Pia yoga ni njia nzuri ya kuzingatia pumzi na kushugulikia hisia. Jambo linalonifanya nijisikie bora, kisaikolojia.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya vanilla Napenda harufu hii kwa sababu ni nyepesi, tamu na inatoa hisia za utulivu na furaha. Mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri za nyumbani kama vile maandalizi ya vitafunio au mikate ya familia. Harufu ya vanilla pia hunifanya nijisikie mtulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Hasa ninapokuwa katika mazingira yenye shughuli nyingi.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kuzungumza wazi na kuwahimiza wenzangu kushirikiana bila kujichukulia pele Napenda kuhakikisha kila mshiriki anahisi kuwa muhimu na kwamba maoni yake yanadhaminiwa Pia hutoa msaada pale anapohitajika na kusherehekea mafanikio ya pamoja kwa sababu mafanikio ya timu ni ya kila mmoja.

Muziki naosikiliza mara nyingi ni wa kiswahili wa injili na nyimbo za kiasili. Napenda aina hii ya muziki kwa sababu inanipa amani, furaha na mskumo wa kiroho. Pia hunisaidia kupumzika baadae, baada ya siku, yenye shughuli nyingi na kunikumbusha dhamani za familia na jamii.

Kitu kinachofanya ni furahi sana ni kutumia mda na familia na marafiki Wakati wapamoja huu unipa furaha, amani ya moyo na hisia za upendo Pia, kufanikisha jambo, niliro, likusudia au kuona jitihanda zangu zinatoa matokeo chanya kunanifanya nishangirie sana Zaidi, kushiriki chakura kizuri, kucheza michezo au hata kufanya shuguri zangu za burudani unifanya nijisikie furaha kamiri.

Napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu, kunyoa kuna nifanya nijisikie safi, mtulivu na nadhifu kila siku Pia huniwezesha kuwa na sura safi na inayofaa kwa hali mbalimbali, uwe shuleni, kazini au mikutano ya kirafiki Ingawa baadhi ya watu hupendelea kuvaa ndevu kwa mitindo au mtazamo wa kibinafsi, mimi nahisi kunyoa kunanipa urahisi na kuondoa wasiwasi wa kudhibiti ndevu.

Kila siku, mimi hutumia basi au daladala kwa njia, kwa njia yangu ya usafiri. Hii ni kwa sababu ni rahisi, ya haraka na ya gharama nafuu, hasa nikiwa na kazi ya au shuleni. Wakati mwingine napanda basi pamoja na marafiki au wenzangu, jambo linaloongeza urafiki na burudani kwenye safari. Ingaaa usafiri unaeza kuwa na foleni au msongamano, ninajitahidi kutumia muda huu kusoma kusikiliza muziki huu kupanga siku yangu.

Mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwahimiza, kuwasikiliza na kusherehekea mafanikio yao. Mara nyingi nawapa maneno chanya, pale wanapokabiri, changamoto au, kushidwa kufanya jambo fulani, ili wahisi kuwa wanaweza kuendelea. Pia nikiona wanahitaji msaada nashirikiana nao kwa usaidizi wa kweli, kuanzia kazi ndogo adi ushauri muhimu.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na maarifa ya maisha. Vitabu vya hadithi hunifurahisha kunifanya nime ningeingia katika ulimwengu tofauti na kunipa msukumo wa kufikiri kwa ubunifu. Vile vya maarifa ya maisha au maendeleo binafisi vinanisaidia kuelewa watu kujifunza mbinu za maisha na kuboresha tabia zangu. Pia napenda vitabu vya vyohusiana na historia au tamaduni za dunia.

Ndio, napenda kuimba. Kuimba hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. hAsa ni napoimba, nyimbo ninazozipenda. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujiamini zaidi. Wakati mwingine huimba nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki kwa ajili ya kujiburudisha. Ingawa si mtaalumu. Kuimba hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie vizuri.

Kawaida, nalala takriban masasa saba hadi nane kwa usiku. Nafurahia kulala muda huu kwa sababu hunisaidia kupumzika mwili na kiakili. Kuongeza nguvu na kuboresha umakini kwa siku inayofuata. Pia kulala muda unaofaa kunanisaidia kudumisha afya nzuri na kuondoa uchofu wa kila siku.

Ningependa kuupata mafunzo ya uongozi na usimamizi kazini. Mafunzo haya yange nisaidia kuelewa jinsi ya kushirikia na natimu, kusimamia miradi kufanisi na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati unaofa. Pia ningependa kujifunza mbinu za kushugurikia changamoto, kutatua migongano na kuhimiza ushirikiano wa kikundi.

Arufu ninayependa zaidi ni arufu ya maua, hasa maua ya waridi. Napenda kwa sababu ni raini, tamu na unifanya nijisikie utulivu na furaha. Arufu hii pia unikumbusha kumbukumbu nzuri za nyumbani na wakati wa amani pamoja na familia. Zaidi, arufu ya maua hunifanya nijisikie mtulivu hata katika mazingira yenye shuguri nyingi.

Napendelea kutumia GPS kuliko ramani GPS ni rahisi haraka na inafanya niwe na uwakika wa kufika semu bila kupotea Pia unisedia kupanga njia mbora kuepuka foreni na kuonyesha muda unawetajika kufika Ingawa ramani naeza kuwaya kuvutia na ya kiistoria GPS unifanya ufanya safari kuwa rahisi na isiyo na wasiwasi.

Kazini, ninashughulikia muda kwa kupanga ratiba na kuzingatia kipaumbele cha kazi. Kila siku hufanya orodha ya majukumu muhimu na kuanza na yale yenye dharura au yanayoitajika akili zaidi. Pia najitahidi kutochukua muda mwingi kwenye shughuli zisizo za lazima kama mitandao ya kijamii ama mazungumzo yasio ya kazi.

Ninaishi katika mji mdogo wenye utulivu, urioko karibu na shure, maduka na barabara kuu. Mahari hapa kuna mazingira mazuri, miti na barabara zinazofaa kwa matembezi au michezo ya watoto. Watu wengi wanajua kila mmoja, jambo li naroongeza usalama na urafiki katika hii jamii.

Aina ya keki ninayopenda zaidi ni keki ya chokoreti Napenda kwa sababu ni tamu, wenye unyevu, wa kutosha na unipa furaha mara tu ninapo napo kila kipande chake Pia keki ya chokoreti ni ya kuvutia macho na harufu yake hufanya nijisikie vizuri na kushangiria Maranyingi huwa chaguo rangu ra kwanza wakati wa sherehe kama vile siku za kuzariwa au afra za familia.

Najikinga na jua kari kwa kuvaa kofia au nguo zinazofunika vizuri mwili hasa ninapokuwa nje kwa muda mrefu Pia hutumia mafuta ya kujikinga na jua ili kurinda ngozi yangu dhidi ya mionzi hatari Najitahidi kutafuta kivuri inapowezekana na kunywa maji ya kutosha ili kuepuka upunguvu wa maji mwili.

Napenda kuenda madukani asubuhi, wakati huo kuna utulivu, foleni huwa ndogo na ninaweza kupata bidhaa ninazohitaji kwa urahisi bila msongamano wa watu Pia asubuhi hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na umakini kwa kuchagua vitu vizuri wauzaji huwa watulivu na tayari kusaidia, jambo linalofanya ununuzi uwe wa haraka na wa kufurahisha.

Ndiyo, ninapiga kura. Ninaamini kupiga kura ni haki na wajibu wangu kama raia na ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi yanayoadhiri maisha yangu na ya jamii kwa ujumla. Kupiga kura, nahisi ninatoa sauti yangu na kuchangia maendeleo ya nchi. Ingawa wakati mwingine mchakato, unaeza kuwa na changamoto.

Ndiyo, napenda kukimbia hasa kwa ajilo ya mazezi na afya kukimbia hunisadia kupunguza mawazo, kuimarisha mwili na kuongeza nguvu Mara nyingi kukimbia asubuhi au jioni hali ya hewa ikiwa hali ya hewa iko tulivu Mara nyingi kukimbia asubuhi au jioni hali ya hewa ikiwa.

Ninapo jiandaa kwa mkutano kwanza upitia agenda au mada zinazo jadiliwa ili niwe na uelewa mzuri. Kisha kukusanya taarifa au nyaraka muhimu zinazo usiana na mkutano uo. Najitayarisha kwa kuandika hoja au maswari muhimu ya ne nitakayo changia. Pia uwakikisha nimepanga muda wangu vizuri ili ni usiwe, nisiwahi au kuchelewa.

Rafiki yangu wakaribu ni mtu nae muamini sana na ninaejisikia huru kushirikiana nae mambo yangu ya furaha na changamoto Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu, jambo lilotujenga kuelewana na kuheshimiana Yeye hunisikiliza bila kunihukumu na hunipa ushauri, wa kweli unapuhitajika.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwapa salamu za kirafiki na kujitamburisha kwao ili wajisikie huru Huwatamburisha kwa wenzangu na kuwaonyesha mazingira ya kazi pamoja na taratibu muimu Pia huwaeleza majukumu yao kwa ufupi na kuwaambia wako huru kuuliza maswari wakati wawote ule.

Uzoefu wa kushangaza niliyowahi kupata ni kusafiri kuenda mahali, nikiwa sijapanga sana, na safari ikaenda vizuri kuliko nilivyotarajia. Nilipata nafasi ya kukutana na watu wapya, kujifunza tamaduni tofauti na kujaribu vyakula vipya ambavyo sikuwahi vionja kabla Kilichonishangaza zaidi ni jinsi watu walivyokuwa wakarimu na wenye moyo wa kusaidia bila kunijua.

Napendelea kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono kuandika kwa kompyuta ni araka, rahisi kurekebisha makosa na unisaidia kupanga mawazo yangu vizuri zaidi Pia ni rahisi kuhifadhi na kushirikisha kazi kwa wengine bila usumbuvu ingawa kuandika kwa mkono kuna mvuto wake na usaidia kukumbuka baadhi ya mambo Mimi uona kompyuta inanipa ufanizi zaidi hasa ninapokuwa na kazi nyingi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa hunifanya nijisikie mwenye nguvu na unisaidia kudumisha avya nzuri, hasa kwa mifupa na meno. Napenda kuyanywa asubuhi au kabra ya kurara kwa sababu, hunipa utulivu. Pia nafurahia kuchanganya na chai au nafaka, jambo rinaroongeza ratha na manufaa yake.

Mim huenda mahali pa ibada mara moja au mbili kwa wiki, kulingana na ratiba na majukumu yangu. Kwa kawaida, ni sehemu ninapopata utulivu wa kiroho, kuungana na jamii yangu na kushiriki katika ibada pamoja na wenzangu Pia kuenda mahali pa ibada kunanisaidia kutafakari, kupata nguvu ya kiroho na kuimarisha imani yangu.

Msimu ninaoupenda zaidi ni masika, napenda msimu huu kwa sababu unaleta upepo safi, mvua zinazopunguza joto na mazingira yenye kijani kibichi kutokana na mvua za mara kwa mara Hii hunifanya nijisikie mtulivu na furaha kila nikitazama mazingira Pia masika ni wakati mzuri wa shughuli za nje kama kutembea michezo au kucheza pamoja na familia.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kushirikiana na timu kwenye miradi au kazi zinazoitaji ubonifu na ushirikiano. Napenda sehemu ya kazi ambapo naweza kutoa mawazo kushirikiana na wenzangu na kuona matokeo ya pamoja yakitimiza malengo. Pia napenda majukumu yanahusiana kupanga kutafuta changamoto au kusaidia wengine kufanikisha kazi zaidi.

Ndio, napendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa kiwango kidogo na makusudi Naitumia kuwasiliana na marafiki na familia kupata habari muhimu na kujifunza mambo mapya Hata hivyo, najitahidi kutoitumia sana ili isiathiri muda wangu wa kazi, masomo au usingizi.

Ndio, ndio, nimewahi kufuga mnyama, nilikuwa na paka mdogo nyumbani na kumpenda sana kwa sababu, alikuwa rafiki mwaminifu na wa kuchekesha Kufuga mnyama kunanifundisha uwajibikaji, kwani unahitaji kumpa chakula, maji safi na kuhakikisha afya yake, kuhakikisha afya yake iko bora Pia hunisaidia kujifunza uvumilivu na upendo wa dhati, kwani unajibu, unajibu kwa mahitaji ya kiumbe mwingine.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, huwa naitumia kufanya utafutaji wa haraka kwenye simu, kutuma ujumbe kwa sauti, au kupata maelekezo bila kuandika. Teknolojia hii hunirahisishia kazi, hasa ninapokuwa na haraka au mikono imejishughulisha.

Chukula ninachokula mara nyingi mchana ni wali na maharagwe au wali na samaki. Napenda mchanganyiko huu kwa sababu ni wa kuridhisha, wenye lishe nzuri na hunipa nguvu ya kutosha kwa shughuli za mchana. Mara nyingi huandaliwa kwa haraka na rahisi kuna jambo linalofaa kwa kazi au shule.

Ninapokua nyumbani na nikiwa na furaha, hupenda kupumzika na kufurahia utulivu wa mazingira yangu. Mara nyingi husikiliza muziki, kutazama filamu au kusoma kitabu. Wakati mwingine hupika chakula nachokipenda au kukaa na familia kuzungumza na kucheka. Pia hupenda kutumia muda peke yangu nikitafakari au kupanga mambo yangu.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni nyingi, lakini ya muhimu ni wakati wa michezo ya shule na marafiki. Napenda sana siku tulipokuwa tukishiriki mashindano ya michezo, tukicheka, tukishindana kwa furaha na kuungana kama darasa. Pia nakumbuka, warimu wario nisaidia kuelewa masomo magumu kwa subira na upendo.

Shughuli zangu za wikendi kawaida zinajumuisha kupumzika na kufanya mambo nayoyapenda. Mara nyingi nacheza michezo au kufanya mazoezi kidogo ili kubaki na nguvu. Pia napenda kusoma vitabu au kuangalia filamu nzuri, jambo linalonipa furaha na elimu pia. Mara nyingine nacheza na marafiki au kutumia muda na familia tukicheka, kuzungumza na kushirikiana mawazo.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali Kwanza napenda kusoma vitabu au makara zinazohusiana na somo husika Kwani hunipanua ufahamu wangu kwa kina Pia napenda kuangalia video za elimu au kushiriki kwenye mafunzo ya mtandaoni Kwa sababu mara nyingi kuelewa kwa kuona na kufanya kazi moja kwa moja kunanisaidia.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali, hasa wale wakiwa wapore na wakiwa na tabia za kuchekesha Kwa mfano napenda paka na mbwa kwa sababu ni wanyama wa kujipenda wa kucheza na mara nyingi hutoa furaha kwa wamiriki wao Pia napenda ndege wa ndogo wanaopiga kerere kwa furaha kwani wanapendeza kuona na kusikiriza.

Mimu husherehekea mwaka mpya kwa njia tulivu na yenye furaha. Kwanza, napanga muda na familia na marafiki. Tukikula pamoja na kucheka. Tukishirikiana kumbukumbu za mwaka uliopita. Mara nyingine napenda kuweka malengo mapya ya mwaka mpya. Kama kujifunza mambo mapya huboresha tabia zangu.

Likizo yangu ya ndoto ingekua kusafiri kwenda sehemu tulivu yenye mandhari ya asili kama ufukwe au milima. Ningependa kukaa pahali penye hewa safi, maji mazuri na mazingira ya kupumzisha akili. Ningeamka asubui nikiwa na amani, nikitembea, nikipiga picha na kujifunza utamaduni wa watu wa eneo, hilo.

Ningependa kuwa na uwezo wakuelewa ruga zote duniani kwa urahisi Ukiwa na uwezo huo, ningeweza kuwasiriana na watu watamaduni zote kujifunza kwa kina kutoka kwao na kushirikiana kwa haraka bira vizuizi vya ruga Pia ungekuwa na faida katika kusoma vitabu, makara na abari zote Hata zire sizizo katika ruga, ninazozijua sasa.

Napenda hali ya hewa yenye joto kidogo si kali sana ambapo jua linapendeza na upepo mdogo unavuta hewa safi Hali hiyo hunifanya nijisikie raha kuwa na nguvu na kufurahia shughuli za nje kama kutembea, kucheza na kusoma au kusoma nje Pia napenda mvua nyepesi mara kwa mara kwa sababu inatoa utulivu unafaa kwa kupumzika na kufanya mazingira asili kuwa mazuri zaidi.

Napenda zaidi upepo wa asiri kuliko AC, upepo unipa isia ya utulivu na unifanya nijisikie karibu na mazingira ya asiri, hasa jioni ya usiku Pia unisaidia kupata hewa safi na kupumzika bila kelele Hata hivyo, wakati wajoto kari AC huwa msaada mzuri kwa sababu unifanya nijisikie baridi na nikae kwa raha, hasa dani ya chumba.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuri. Vipuri unifanya ni jisikie vizuri na kufanya mavazi yawe ya kipekee na ya kuvutia. Pia ni raisi kuvaa na vinasaidia kujihisi vizuri wakati wa matembezi au sherehe ndogo. Mara nyingine napenda vipuri vina vyo kufanya rangi za mavazi yangu kuonekana nzuri na kuvutia.

Kushirikiana na timu, mimi hufanya mambo kadhaa kwa makini. Kwanza, nasikiliza mawazo ya kila mshiriki. Kuhakikisha kila mtu anaongelea na hisia zao zinaheshimiwa. Kisha ninaweka mawazo yangu kwa uwazi. Nikiangalia jinsi anavyoweza kusaidia kufanikisha malengo ya timu. Pia, ninajitahidi kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada. Iwe ni kazi ndogo au changamoto kubwa.

Napenda mikutano ilio yenye malengo wazi na yenye mpangilio mzuri Mikutano kama hii unipa fursa ya kuelewa hoja muhimu kushirikiana kwa wazi na kutoa mawazo yangu bila usumbufu Pia napenda mikutano midogo yenye idadi ndogo ya watu Kwani inarahisisha mazungumzo na kila mshirika anapata nafasi ya kuzungumza.

Baada ya siku ndevu, napumzika kwa njia mbali mbali, kwanza napenda kukaa chumbani kwangu nikiskiliza mziki turifu au kuangaria firamu za kupumzisha akili Mara nyingine napenda kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu, jambo linalonipa utulivu wa akili Pia napenda kuchukua muda wa kutembea kidogo nje kupumua hewa safi na kuwa na mantari ya asili.

Hapana, sinandege wa kufugwa nyumbani kwa sasa. Hata hivyo, nigependa kuwa na ndege mdogo nyumbani siku moja kama kanari au paroti. Kwa sababu wa nyama hawa unifanya nijisikie furaha na nyumba kuwa na maisha zaidi. Nigependa kuweza kuwatunza vizuri kuwapa chakura na kushirikiana nao kwa upendo.

Kwa kawaida, naangalia barua pepe mara chache kwa siku. Hasa asubuhi na jioni. Asubuhi ni naangalia ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au unaohitaji majibu ya haraka. Jioni pia huangalia tena kabla ya kumaliza siku ili kuhakikisha hakuna jambo, lililonipita Sipendi kuangalia baru ya pepe kila dakika kwa sababu hunipotezea umakini. Hivyo napendelea kuwa na muda maarum.

Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Kuendesha baisikeli hunifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kufurahia mazingira yanayonizunguka. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuweka mwili, wenye afya bila kutumia nguvu kupita kiasi. Napenda hasa kuendesha baisikeli asubuhi au jioni wakati hewa iko tulivu na baridi kidogo.

Napendelea mahari pa kimya zaidi. Kimya hunisaidia kutulia akiri, kufikiri kwa tulivu na kushughurikia mambo kwa makini. Mahari tulivu pia hufanya nijisikie karibu na asiri na kuniruhusu kupumzika baada ya shuguri nyingi. Hata hivyo, mara nyingine napenda kirere kidogo kama za mziki au watoto wakicheka.

Nashugulikia makosa kazini kwa utulivu na kwa umakini Kwanza, nacheki makosa kwa kina ilikuelewa chanzo chake Bira kuhukumu haraka Kisha ninafikiria jia bora ya kuyarekebisha haraka iwezeka iweze kanavyo ili kazi isipite isipate usubuvu zaidi Pia napenda kujifunza kutoka kwa makosa haya ili nisiyarudie tena na mara nyingi ninauliza mwongozo au ushauri wa wenzangu pale Inapo itaji.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mbinu kadhaa kwanza napendelea nenosiri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalum ili iwe ngumu kudhaniwa Pili sipendi kutumia maneno yanayojulikana au taarifa za kibinafsi kama tarehe ya kuzaliwa kwani ni rahisi kudukuliwa.

Uzoefu wangu wakazi uruionifundisha zaidi ni ule wa kushirikiana na timu kwenye miradi yenye changamoto Nimejifunza umuhimu wa mawasiriano wazi kusikiriza wenzangu na kushirikiana ili kutatua matatizo kwa pamoja Pia nimejifunza jinsi ya kusimamia wakati vizuri kushughulikia shinikizo na kubadirika Kubadirika haraka pale ambapo pale mambo yanapobadilika.

Mimi na chaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi Kwa kawaida nachaji asubuhi kabla ya kuanza kazi na au shughuli ili kuhakikisha kifaa kimejaa nguvu kwa siku nzima Ikiwa siku ni yenye matumizi makubwa kama kuangalia video ya kufanya kazi mtandaoni kwa muda mrefu mara nyingine nachaji tena jioni.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ilikuwa kitabu cha kipekee kilichokuwa na ujumbe wa motisha ndani yake. Kitabu hicho kilinifundisha mambo mapya kuniachia, kuniacha na fikra nzuri na pia kilinifanya nijisikie kuthaminiwa na mtu aliyenipa. Zawadi hiyo haikuwa ya kifedha sana, lakini thamani yake ilikuwa kubwa kwa sababu ilitokana na fikra na upendo.

Napenda sanaa ya uchoraji na mziki. Uchoraji univutia kwa sababu uonyesha isia na mawazo kwa njia ya rangi na michoro na unifanya nifikirie kwa undani. Pia napenda mziki kwa sababu una uwezo wa kugusa isia zangu na kunipa utulivu au furaha kulingana na aina ya wimbo.

Mafanikio yangu makubwa kazini nipare nilipofanikiwa kukamirisha mradi mgumu kwa ushirikiano wa timu na kureta matokeo mazuri zaidi ya riyopeanwa Pia nimejivuniya wakati nilipofanikiwa kushughulikia changamoto ngumu bila kusababisha usumbufu jambo lililo ongeza uaminifu wa wenzangu na wakurungenzi.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya mambo kadhaa. Kwanza, napendelea kutumia mfuko wa kitambaa au chupa ya maji inayoweza kutumika tena badala ya plastiki ya matumizi moja. Pia napunguza kununua bidhaa zilizo na ufugaji wa plastiki nyingi na napendelea zile zenye ufugaji wa karatasi au chuma.

Napenda kipindi cha televisheni chenye mchanganyiko wa elimu na burudani Kwa mfano, vipindi vinavionifundisha, mambo mapya, historia au sayansi kwa njia ya kuvutia napenda navyo, kuvutia na vipenda Kwa sababu ufanya ni jifunze bila kuchosha Pia napenda vipindi vya burudani kama vichekesho au mashindano ya marudio Kwa sababu unifurahisha na kunirusu kupumzika baada ya shughuli.

Mimi nasomea habari mtandaoni kwenye tovuti na majukwaa yenye sifa nzuri ya kutoa habari sahihi na za kuaminika Kwa mfano, napenda kuangalia tovuti za habari za kitaifa na za kimataifa kama vile magazeti makubwa, vituo vya televisheni na mashirika yanayojulikana kwa taarifa sahihi Pia napenda kutumia programu za habari, zinazokuezesha kuchagua mada, ninazozipenda.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Video hufanya mawasiliano kuwa ya wazi zaidi, hasa pale maneno peke yake. Hayatoshi kuelezea hisia au maelezo magumu. Kwa mfano napenda kutumia video kwenye mkutano ya kazi, au darasa mtandaoni kwani inarahisisha kuelewa hoja na kuona mwonekano. Wa, mzungumzaji.

Mchezo ningependa kujaribu ni mchezo wa mlolongo wa akili au escape room ya mtandaoni. Mchezo huu unahitaji kutumia akili, mbinu na ushirikiana wa timu kushughulikia changamoto Jambo ninalonivutia sana. Pia ningependa kujaribu mchezo Mchezo ya mchezo ya kimwili. Kama rock climbing au kayaking kwa sababu ni changamoto kwa mwili na hufanya moyo na mwili kubaki hai.

Utaratibu wangu wa jioni ni wa kawaida na unarenga kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwanza, nikifika nyumbani napumzika kidogo nikila chakula cha jioni na familia au marafiki. Baada ya hapo, napenda kufanya shughuli tulivu kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au kusikiliza muziki wa utulivu.

Nigependa kutembelea Japan nchi hii inavutia kwa mchanganyiko wa utamanduni wa kare na maendeleo ya kisasa Nigependa kuona manthari yake ya milima, bustani za cherry blossom na mji na miji yenye teknolojia ya kisasa kama Tokyo Pia napenda kujifunza kuhusu utamanduni wa Japani, chakura chao, sanaa na desturi zao za kila siku.

Mimi natumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kujifunza na kufanya kazi. Kwa mfano, hutoa nafasi ya kusoma makala, kutafuta taarifa sahihi na kufanya mazoezi au miradi ya shule au kazi. Pia natumia kompyuta kwa mawasiliano kama barua pepe, video au ujumbe wa mtandaoni ili kushirikiana na marafiki, familia na wenzangu kazini.

Napenderea kuwasiriana na ana kwa ana pare inapoweze kana Kwa sababu unisaidia kuerewa isia na maelewano vizuri zaidi Pia napenda kuwasiriana Kwa mawasiriano ya simu au video kwa masuara muhimu kwani hutoa ufafanuzi wa haraka Kwa mawasiriano ya kawaida au ya haraka ujumbe wa maadishi unifaa zaidi.

Ningependa kucheza mchezo wa soka. Ni mchezo unaochanganya mazoezi ya mwili, ushirikiano wa timu na ushindani wakirafiki. Soka hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine, kujifunza nidhamu na kujenga afya ya mwili. Pia ni mchezo unaofurahisha na unaopendwa na watu wengi. Hivyo unifanya nijisikie sehemu ya jamii.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na usawa katika jamii. Ningependa kila mtoto awe na fursa sawa ya kupata elimu bora, bila kujali mazingira au hali ya kifedha ya familia. Pia ningependa kuona maendeleo ya huduma za afya, maji safi na mazingira safi, ili kila mtu awe na maisha bora. Aidha napendelea jamii yenye uwazi, usawa wa kisayansi, usawa wa kijinsia na furaha sawa kwa fulsa sawa kwa vijana na wazee kushiriki katika mahamu.

Napenda chakura cha haraka kwa kiasi tu. Mara nyingine unifurahisha kwa sababu ni raisi kupatikana na hunipa ratha nzuri haraka. Asa nikiwa na mda mchache. Hata hivyo, sipendi kukitegemea sana kwa sababu mara nyingi hakina afia nzuri kwa mwili. Napendelea zaidi chakura cha nyumbani kilichoandaliwa vizuri na kwa kuwa nisafi na chenye virubu. Viru tubisho bora.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni Whatsapp Ninaitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini kupitia ujumbe, simu au video Pia ninatumia Whatsapp kupata taarifa haraka, kushirikiana kwenye kazi au masomo na kushiriki picha au habari muhimu.

Ndio, napenda hesabu kwa kiasi furani. Napenda hasa pare hesabu zinapo uzisha kutatua matatizo na kufikiri kwa mantiki kwa sababu unifanya nitumie akiri kwa umakini. Wakati mwingine hesabu zinaenza kuwa ngumu na kuchosha lakini ninapo ninapozierewa unipafuraha na kurithika.

Programu ninazozitumia mara nyingi ni WhatsApp, Google Chrome na karenda ya simu WhatsApp ufanya mwasiliano kwa raisi na haraka ni kishirikiana na familia, marafiki au wenzangu kazini Google Chrome ninaiweka kwa sababu uniruhusu kutafuta taarifa, kusoma makala na kujifunza mambo mapya Karenda ya simu natumia kupanga siku zangu, kweka kumbukumbu na kuangaria majukumu muhimu.

Hapana, siishi mahali nilipozariwa. Baadaye nilihamia sehemu nyingine kwa sababu ya masomo na kazi. Jambo, ririronipa fulsa ya kujifunza mazingira mapya na kukutana na watu tofauti. Kuishi sehemu tofauti kumenisaidia kuwa na mtazamo mpana zaidi wa maisha na kunifanya nijifunze kuzoea hari mpya kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kula samaki, samaki ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina virutubisho muhimu kwa afya kama protini na mafuta nzuri Napenda hasa samaki walio kaangwa au walio pikwa kwa mchuzi nzuri kwa sababu unifurahisha sana ni napokula.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumariza masomo yangu ya sekodari Kipindi hicho kilikuwa na changamoto nyingi kama shinikizo ra masomo, matarajio ya familia na hofu ya kushindwa Ata hivyo, nilijifunza ni damu, uvumirivu na kujitegemea Nilipofanikiwa kumariza na kupata matakeo nzuri, nilihisi fahari kubwa na kujiamini zaidi.

Nawasiliana na wafanyikazi, wafanyakazi wenzangu kwa njia ya heshima na uwazi Kila mara najitahidi kusikiliza maoni yao kuelewa mitazamo tofauti na kushirikiana kwa pamoja kufanikisha kazi Natumia mazungumzo ya moja kwa moja, barua pepe na wakati mwingine simu au ujumbe mfupi ili kuhakikisha taarifa taarifa zinapokelewa vizuri.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza ninatambua tatizo kwa umakini na kueleza ni sehemu gani hasa ninapohitaji msaada. Kisha nawafikia wafanyikazi wenzangu na au wasimamizi kwa heshima, nikieleza hali kwa uwazi na kwa njia isiyo ya shinikizo.

Hekima niliojifunza maisha nini kwamba subira na uvumirivu huzaa matunda. Kira changamoto hata ile kubwa inaeza kushugurikiwa hatua. Kwa hatua hii ikiwa mtu ana moyo thabiti na akiri wazi. Pia nimejifunza umuimu wa kueshimu wengine na kusikiriza maoni tofauti kwa sababu kira mtu anakitucha kipekee cha kutoa.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Ninaamini muda ni rasilimali muhimu sana. Hivyo, ninajitahidi kupanga shughuli zangu mapema ili kuepuka kuchelewa. Kuwahi hunisaidia kuwa na utulivu wa akili, kujiandaa vizuri na kuonyesha heshima kwa watu ninaofanya nao kazi au kukutana nao.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku, nanapenda kwa sababu ni raini, inaladha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaanga, kuoka au kuchemsha Pia ni rahisi kumengenya na ni chanzo kizuri cha proteini kinachonisa muhimu wa kure kurarishe yenye usawa.

Kumbukumbu nzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikiwa na familia yangu kwenye sherehe za siku kuu Kira mwaka tulikusanyika pamoja, tukicheka, tukicheza michezo na kushiriki chakura kizuri kilichopi kwa nyumbani Nilifurahie sasa, hasa, kushirikiana na ndugu zaangu, kucheza michezo ya ndani na nje na kupata zawandi ndogo ndogo.

Kwa kawaida, ninakaa hadi saa nne au tano usiku. Ninapenda kumaliza shughuli zangu mapema jioni ili nipate muda wa kupumzika, kujiandaa kwa siku ile inayofuata na kupata usingizi wa kutosha Kuala mapema hunisaidia kuwa na afya njema, umakini kazini na nguvu za kutosha asubuhi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni samawati. Ninapenda kwa sababu inanifanya nijisikie utulivu na amani na pia hunikumbusha asili kama anga ya wazi, bahali na milima. Samawati pia ni rangi nzuri ya kuona kwenye mavazi, vifaa vya nyumbani na hata kwenye mashamba au miji wakati wa mchana.

Wakati mkuu wa mpira wa besibori ni pare ya ambapo mchezaji, ananafasi ya kugonga mpira uriotorewa na mpiga mpira wa timu pizani na timu yake inaitaji arama au kuzuhia arama. Hii ni sehemu ya mkakati muhimu zaidi wa mchezo kwa sababu ufanisi wa mpiga mpira wa huamua matokeo ya mchezo. Wakati huu pia unawuzisha mshikamano wa kiseikorojia na kiseikorojia mchezaji razima akubali presha achambue muendo wa mpira haraka na kuchagua wapi na jinsi ya kugonga.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari kadhaa muhimu Kwanza ninatumia nywila zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti na mara kwa mara kubadilisha nywila hizo Pili sina maelezo binafsi sana kwenye mtandao za kijamii tena ninahakikisha programu na simu zangu ziwekwa antivirus na usalama wa kisasa na kuepuka kubonyeza viungo vizivyojulikana.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na uwajibikaji. Ni muhimu kuhakikisha taarifa zimewafikia wafanyikazi wote kwa usahihi na kwa wakati unaofaa, ili kila mmoja afanye kazi yake vizuri. Pia, kusikiliza kwa makini maoni na malalamiko ya wenzako kunasaidia kutatua changamoto mapema na kuimarisha ushirikiano.

Kinachonipa motisha kazini ni kuwana matokeo ya kazi yangu yakiwasaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya. Ninapo shuhudia jitihadi zangu zikizaa matunda, kunafanya nijisikie furaha na kurithika. Pia pongezi au kutambuliwa kwa juhudi zangu kutoka kwa wenzangu au wasimamizi kunanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi vizuri.

Ninatumia simu yangu kwa njia ya uwajibikaji na kwa malengo maalum. Kwanza ninaitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wafanyikazi wenzangu kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kijamii. Pia ninaitumia kwa kazi na masomo kama kusoma taarifa, kutafuta taarifa mtandaoni na kupanga ratiba zangu.

Chakula cha kigeni nilichowai kujaribu ni sushi kutoka japani. Nilivutiwa sana na jinsi chakula icho, kilivyo. Pangwa kwa uzuri na uangarifu, na ladha yake ya kipekee samaki gafi, mchele na majani ya baharini. Awali nilikuwa na hofu kidogo ya kula samaki gafi, lakini baada ya kujaribu nilifurahi mchanganyiko wa ladha na unyevu wake.

Jambo muhimu kwangu katika ndini ni imani na madili yake. Imani unipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha, kuongoza maamuzi yangu na kunisaidia kuwa na amani ya ndani. Pia maadiri ni madiri ya dini kama heshima waminivu, huruma na kusaidia wengine yana niongoza jinsi navyo wasiriana na familia marafiki na jamii kwa ujumla.

Ninashughulikia kazi za dharura kwanza ninatathmini haraka uzito na uhitaji wa tatizo ili kupanga hatua zinazofaa Baada ya hapo ninatoa kipaombele kwa haraka zaidi bila kupoteza umakini au kufanya maamuzi haraka ya siyo sahihi Ninashirikiana na wezangu ili kutatua tatizo kwa pamoja, nikihakikisha kila mtu anajua jukumu lake.

Napenda kufanya mambo mbalimbari na familia yangu ya nayo imarisha ukaribu na furaha ya pamoja Tunapenda kukaa pamoja tukizungumza, kushiriki chakula na kucheka kuhusu mambo ya kilasiku Pia hufurahi kutazama vipindi au filamu pamoja hasa wakati wa mapumziko au weekendi Wakati mwingine tunatembea aukutembelea ndugu na rafiki na marafiki, jamboli na loongeza, mshikama.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Ninavutiwa na jinsi teknolojia inavyo raisisha maisha, kuboresha kazi na kufungua fulsa mpya ya kujifunza. Kujaribu vifaa au programu mpya unisaidia kuongeza ujuzi wangu na kubaki nikiwa na taarifa za maendereo ya kisasa. Pia unipa uwezo wa kufanya kazi kwa urahizi zaidi na kutatua changamoto kwa njia mbunivu.

Ninaenda maktabani marakadhaa kwa wiki, angalau maratatu au zaidi kulingana maitaji yangu ya kusoma au kutafuta taarifa Kila mara ninapofika, natowa muda wa kusoma vitabu, makara na nyaraka ambazo zitanisaidia kujifunza au kumalizia kazi, ninazoitaji Pia maktaba ni maali pazuri pakuta, pakupata uturivu na kuzingatia masomo pira usubufu wa kawainda.

Mandhari nzuri ni riowai kuona ni machoyo kwenye pwani yenye mchanga mweupe na maji ya blue safi anga ili kuwa na mchanga nyiko wa rangi ya machungwa, za machungwa, waridi na samawati Ziki kokotana na mamwanga wajua ni napozama sauti ya mawimbi ya kigonga pwani na upe po mkari wa baharini Vilifanya nijisikie, uturivu na furaha kubwa.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata tarifa kutumika kuwasiriana na familia, marafiki na wafanyi kazi wenzangu kupitia simu ujumbe na mitandao za kijamii Pia ninaitumia kusoma habari kutafuta tarifa za masomo au kazi na kupanga ratiba zangu za kila siku simu hunisaidia kukukaa nikiwa na tarifa za sasa na kuwokowa mda katika shuguri nyingi.

Mimi ufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema. Wakati huu akiri yangu iko makini, nikiwa na nguvu za kutosha baada ya kupumzika, usiku na siwezi kushugurika na usubuhu mwingi. Asubuhi ufanya nifikirie kwa uturivu na kupanga kazi kwa ufanisi. Hivyo kazi inakamirika haraka na kwa ubora.

Somo nililoropenda shurenini isabati. Nilivutiwa na jinsi inavyo nifudisha kufikiri ni kwa utaratibu, kutatua matatizo na kutumia mantiki katika maisha ya kila siku. Kira somo nililorohusisha esabu, michoro au mriganyo, ninaleta changamoto, nililifanya nijisikia furaha na kufraia ushindi baada kufanikisha suruhisha.

Mchezo ninaopenda kutazama ni mpira wa mguu Ninavutiwa na kasi, mbinu na mshikamano wa kipekee unaojitokeza kila wakati wa mchezo Nifuraha kuona jinsi wachezaji wanavyoshirikiana, kupanga mikakati na kushindana kwa ujuzi Pia mpira wa mguu unaleta mshikamano wa jamii kwa sababu mara nyingi tunatazama na familia, marafiki na wapenzi wa timu Tukishirikiana, furaha au kushangilia alama.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri, kuchagua maneno sahihi na kueleza hisia au hoja kwa utulivu. Ninapokuwa naandika na hisi nina uhuru zaidi wa kujieleza bila presha ya papo hapo. Pia unisaidia kuhifadhi mawazo yangu kwa kumbukumbu ya badaye kwa kushirikiana na wengine kwa njia ilio wazi na yenye mpangi.

Kwa sasa sina mnyama wa kufuga, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Mbwa ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa, mlinzi mzuri na rafiki wa kweli kwa binadamu. Ningependa kumfuga kwa sababu wanaweza kutoa usalama nyumbani na pia kunipa urafiki na furaha. Kumlea mbwa kungenifundisha uajibikaji, subira na upendo.

Wakati ninapohisi wasiwasi, kwanza najitahidi kutulia na kuvuta pumzi kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo. Kisha ninachukua muda kutafakari au kusari, jambo linalonisaidia kurejesha amani ya ndani. Pia, ninaweza kuzungumza na mtu ninayemwamini kama rafiki au mwana familia ili kushirikiana mawazo yangu.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

Ninahitaji kuwa na tija zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu rakili sifanyi mengi. Labda nina zisumbuka sana. Ninahitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili ya haijachoka. Ntazima baru pepe kwa muda siwezi kuangalia kila dakika. Ntawajibika ntajiwekea muda wakufanya kila kazi dakika 30 au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo, dakika kumi Nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu Sidhani mtandao nitauzima kwa wakati wakazi Nadhani mikakati hii itanisaidia Nitajaribu wiki hii nione matokeo.

Ninanjaa sana. Jee, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu raisi tu, chapati na mchuuzi wa mboga. Nina viuma, viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahia. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajatoka shuleni shule, kazi ya kupika ni nzuri Lakini leo nimezeeka kidogo.

Kazini kuna msongo sana leo. Kira mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo ra tarakimu katika mfumo wetu. Wote tunajaribia kutatua lakini ya hatujaerewa chanzo. Meneja wangu anauliza kira dakika tano nini kinaendelea. Najibu upole sijui zaidi. Ninahitaji mda wa kufikiria, lakini msisitizo wanaonipa unazidi Nitachukua pumziko kidogo, nifike kisimani ninywe ninywenye maji Labda akiri itakuwa wazi, baadaye, niombe mwenzangu anisaidie kuangaria kazi za watu wawili ni haraka zaidi Natumaini, kesho mambo yatakuwa bora Leo ni siku ya m changamoto tu.